Mie jioni na marafiki hunifuraisha kwa sababu tunapata nafasi ya kuzungumza na kucheka pamoja wakati mwingine huenda sehemu telu tulivu kucheza michezo au kula chakula pamoja pia tunajadili mambo yaliotokea siku hiyo na kusaidiana kwa ushauri.

Ndio natumia video kwa mawasiliano hasa ninapo zungumza na familia au marafiki walio mbali video hunisaidia kuona mtu ninaye zungumza naye na kufanya mawasiliano yawe ya karibu zaidi pia mimi hutumia video kwenye mikutano masomo au shughuli za kazi inapohitajika.

Tamasha la kitamaduni katika eneo letu huwa ni tukio la kuonyesha na kuifadhi mila na desturi za jamii Watu hukusanyika kushuhudia ngoma za asili, nyimbo, mavazi ya kitamaduni na vyakula vya kienyeji vijana na wazee hushiriki pamoja, jambo ambalo linasaidia vijana kujifunza historia na utamaduni wao.

Katika eneo letu samaki ni sehemu muhimu ya chakula na maisha ya jamii hasa kwa watu wanaoishi karibu na ziwa victoria Watu hununua samaki kutoka kwa wavuvi au sokoni na huwapika kwa njia mbalimbali kama kukaanga au kuwapika kwa mchuzi samaki pia ni chanzo cha kipato kwa baadhi ya familia.

Mandari ya mashamba katika ineo letu ni nzuri na yenye kuvutia hasaa wakati wa msimu wa mvua kuna mashamba makubwa na madogo yenye mazao kama mahindi, maharage, mboga na mihogo maeneo mengi huwa ya kijani yakiwa na miti na nyasi zinazo zunguka mashamba.

Kitu ambacho siwezi kukosa ni simu yangu naitumia kuwasiliana na familia na marafiki kupata taarifa, kujifunza na kupanga shughuli zangu za kila siku pia hunisaidia kubaki nimeunganishwa na watu wanapokuwa mbali.

Nikipewa siku moja bila majukumu yoyote ningetumia muda huo kupumzika na kufanya mambo ninayopenda. Ningesikiliza muziki, kutazama filamu au kucheza michezo ya video pia ningetumia muda na familia na marafiki labda kuenda sehemu yenye mandhari nzuri.

Kuangalia mpira pamoja ni jambo linalowaleta watu karibu, wakati wa mechi familia au marafiki hukusanyika sehemu moja na kutazama mchezo na kushangilia timu wanazozipenda wakati mwingine tunajadili wachezaji magoli na matokeo ya mechi.

Mama aliyejifungua anahitaji kupumzika vyakutosha na kupata msaada katika kazi za nyumbani na kumtunza mtoto anapaswa kupata chakula bora maji ya kutosha na kufatilia usafi wake na wa mtoto familia kumsaidia kumtunza mtoto na kumpa moyo ili asijisikie peke yake.

Katika mtaa au kijiji chetu, mashindano ya nayo fanyika mara nyingi ni mashindano ya mpira wa miguu, hasa wakati wa likizo au wikendi pia wakati mwingine huwa na mbio, mpira wa net boli na mashindano ya kuvuta kamba mashindano haya huwakutanisha vijana kutoka maeneo mbali mbali kuwapa nafasi ya kuonyesha vipaji vyao na kujenga umoja katika jamii.